Mimi sio mtu wa kuchelewa kwa kuwa nikiwa na jambo, nikiwa na shuguli, nikiwa na mpangilio fulani, huwa na jipanga mapema sana. Ninaweka mikakati na mikakati hiyo inanisaidia kufanya jambo langu kwa wakati na sio kuchelewa. Kwa hivyo, mimi ni mtu wa kuwahi. Mimi sio mtu wa kuchelewa.

Ninapenda kula nyumbani kwa kuwa nyumbani kwetu ni mahali spesheli sana, ni mahali maalum, kwa kuwa ni nyumbani na napenda nyumbani kwetu. Na chakula pale nyumbani kinaandaliwa na kwa njia maalum, na kinaandaliwa kwa njia spesheli. Kwa hivyo, chakula cha nyumbani kinakuwa bora kuliko chakula cha kule kwingine. Kwa hivyo, ninapenda kula nyumbani.

Kazi za dharura ninazishugulikia kwenye njia spesheli, njia maalumu Kwa kuwa ni kazi ambazo zimetokea tu kighafla na zinahitaji kushugulikiwa kwenye ubora, zinahitaji utaratibu na pia umakini. Sasa hiyvo ninaweka mipango ili nifuate vile vielekezo vitatu ambavyo nimevisema. Si ya umaarufu, umakinifu, ubora na utaratibu.

Nimesafiri sehemu tofauti tofauti nchini Kenya Lakini mahali pazuri pale ambapo niliwahi kusafiri ni katika jiji la Mombasa na jiji la Nairobi Kwa jiji la Mombasa niliishi uko nikiwa mtoto Kwa hivyo tulikuwa tunasafiri katika maeneo tofauti tofauti kwenye county ya Mombasa na jiji la Nairobi nimesafiri huko kwa ajili ya shuguli za kazi, kumtembelea jamii yangu, jamaa zangu na hapo ndipo mahali pazuri nimewahi kusafiri.

Naam, ningependa kurudi katika ujana kwa sababu ujana ni moshi na ukipita umeenda. Kwa hivyo, kuna vitu vile ambavyo ningependa kurekebisha kwenye ujana wangu. Vitu ambavyo nilifanya na vika nirudisha nyuma kwa njia moja au nyingine. Vitu hivyo ningependa nirudi ujana, niyapitia ule maisha, nirekebisha na nitembe kwenye njia mzuri, sio njia mbaya.

Ndiyo nina kumbukumbu ya kutisha sana. Kuna wakati mmoja nilikuwa natembea. Nikapita kwenye jengo la jumba ambalo lilikuwa linajengwa. Na mmoja wa wafanyikazi pale aliweza kuanguka kutoka kwenye ghorofa ya saba hadi chini na akaaga dunia hapo papo hapo. Akapoteza maisha yake kumbukumbu hile ilikuwa ya kutisha sana kwa sababu nilishtuka sana kuona mtu akipoteza uhai wake na hio ndiyo kumbukumbu ya kutisha ninayo.

Kwa tia moyo wenzangu, mimi huongea nao. Naongea nao na kuwaeleza kuwa mambo yatakuwa sawa. Kwa kuwa mateso ni ya muda tu na hakuna kitu ambacho kita kuepo. Hadi milele, isipokuwa neno la mungu. Na haya mateso yatapita tu. Wakati mtu anajisikia vibaya, anaona kama mambo hayaendi vizuri. Na mwongelesha na kumtia moyo, kumpa wosia. Na kwa muambia kuwa haya yote ni mapito tu na kule mbele mambo yatakuwa sawa badaa ya dhiki ni faraja.

Lahasha siishi mahali mbapo nilipozaliwa. Mimi nilizaliwa katika jiji la Mombasa kwenye county ya Mombasa. Na kwa sasa hivi ninaishi jiji la kakamega county ya kakamega nchini Kenya. Kwa hivo Sihishi mahali ambapo nilipozaliwa.

La hasha, siijawai kusafiri kwenye ndege au kusafiri angani. Lakini ni kitu ambacho ninakitamani sana, ni kitu ambacho ningependa niweze kukifanya ama niweze kukihisi. Na kwa hivyo, ninajitahidi kwenye shughuli zangu za maisha za kutafuta. Na najua siku moja nitaweza kusafiri kwa ndege au kusafiri angani.